Somo nililopenda zaidi shuleni ni hisibati, nilivutiwa sana na masomo hili kwa sababu, linahitaji kufikiri kwa kina na kutatua changamoto kwa hatua. Kila swali ilikuwa kama fumbo lilohitaji mbinu sahihi ili kupata jibu na hilo lilinifanya nijisikie nimeridhika kila lilipofanikiwa. Pia nilipenda jinsi hisibati inavyo tumika kwenye maisha ya kila siku kuhesabu pesa, kupanga bajeti au hata kupima vitu kwa usahihi. Zaidi ya hayo lilinifundisha nidhamu ya kufuata utaratibu na kuwa mvumilivu kwa sababu maranyingi suluhisho lahitaji, halihitaji haraka bila kujitahidi.